Napenda viatu ambavyo vinaitwa Tafiz nilikuwa navipenda kwa sababu ndivyo viatu halisi vya kwenda navyo shulini. Maana yake kila mtu shuleni alikuwa na viatu vya Tafiz hasa hivyo ndo viatu ambavyo minilikuwa napenda maana yake nilikuwa napenda kwenda navyo shuleni.

Malengo ambayo niko nayo kwa kazi yangu ni ya kwanza aa kufanyakazi na moyo wangu wate. Kufanya kazi nikipenda. Kufanya kazi na roho yangu yote. Na nikipenda na nikiwa katika harakati za kutafuta pesa. Lengo langu kuu ambalo niko nayo niko nalo kwa kazi yangu ni pesa hiyo ndo kitu inanifanya kila siku ninaamka naenda kazini kwa sababu na tafuta pesa.

Hili ni swali ambalo ninalipenda sana kwa sababu wakati huu kunajua jingi sana na joto jingi sana huku kwetu. Asa njia moja ambayo huwa najikinga na jua kali ni huwa ninavaa kofia na saa zingine miwani ya nyeusi. Lakini sana sana hua navaa kofia. Ndiyo.

Ndio, nikiwa nje huwa napenda kuangalia nyota, lakini huku kwetu kuna masaa ambayo unapata anga ni safi kabisa. Yaani hakuna kitu, hakuna hata nyota, hata ukiangalia kuna nyota, labda moja ama mbili. Lakini nikienda mahali ambayo anga ama ndio anga inakaa iko na nyota naeza kaa nje siku mzima tu. Usiku mzima tu nikiangalia nyota. Sasa ndio, napenda kuangalia nyota.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

Sasa niko kwa mchangamko kidogo na ninaitaji kuvaa suruwali ambayo nimekuwa nikitamani sana kukivaa na sasa leo ndo hiyo siku ambayo nitavaa suruali hii. Manake kwangu naona inakaa vizuri na ningependa kutoka nje nayo. Manake saa hizi ndo suruali ambayo kila mtu anavaa huko nje.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

Nahitaji kupumzika kidogo, wiki hii imekua ngumu sana. Nitakaa nje kwenye baraza, nichukue hewa safi. Anga ni zuri leo, hakuna mawingu. Nitakunjua mikono na miguu, mwili unauma kidogo. Labda nitaanywa chai ya moto, hupunguza msongo wa mawazo. Nitazima simu yangu kwa muda, siwezi skia kelele za barua pepe. Wakati wakupumzika ni muhimu kama wakati wakufanya kazi. Naomba niwe kimya tu. Nisikize sauti za asili. Ndege wanaimba upepo unavuma c taratibu. Hii ndio amani ya kweli.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

Mara nyingi asubuhi huwa nakunywa chai na mkate na mayai. Napenda mayai sana. Sasa kwa hivyo, mwanzo mkate na mayai nitamu sana. Kwa hivyo, hiyo ndo mi hukula mara nyingi asubuhi.

Chumba ambacho napenda zaidi nyumbani ni chumba changu. Kwa sababu hapo ndipo huwa nalala na kila kitu changu kiko hapo ndani. Naninapenda kukuwa peke yangu hapo ndani. Huwa nina lala hapo ndani na huwa ninajipanga hapo ndani. Yani huwa nahisi vizuri nikiwa katika chumba changu.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kijapanese ila sijui hilo jina kwa kiswahili. Lakini hata ninajifunza niko katika harakati za kujifunza niliipenda mpaka sasa. Nikasema wachanijifunze nijue vile iko.

Aa kabla ya kulala kila jioni huwa nina ka chini kwenye tarakilishi langu tarakilishi yangu kuangalia ni nini ambacho aa ni mpya ama sazingine kutafuta kazi ama sa zingine tu kuangalia aa gmail yangu.

Sanaa ambayo napenda sana ni sanaa ya kuigiza kwa sababu kama wewe ni mtu ambaye unapenda kuongea kama mimi hiyo ndio sanaa moja nzuri ambayo inaweza kufaa naipenda pia kwa sababu kuna watu huwa wanajionyesha na wanatumbuiza watu ambao wamekuja kuwaona.

Vitabu ambavyo ninapenda kusoma ni vitabu vya mapenzi. Manake huwa naona ni kama hadithi ambazo ziko kwa katika ziko kwa. Vitabu vya mapenzi ni hadithi nzuri sana. Yani unezakaa chini ukue unashangaa tu vipi huyu mtu alifikiria hadithi kama hii.